Kama natumia mfumo salama wa vidole. Naezasema ndiyo, lakini si kila mara haswa kwa simu yangu. Wapata simu kwa huu mfumo wa kimombo wanauita biometrics. Wapata inahitaji uweke kidole kwenye sensa, ndiyo simu iweze kufunguka. Na hiyo ni muhimu kwa kuthibiti akaunti yako ya benki iwe salama. Pia simu yako upate hakuna mtu anawezaitumia wakati haupo. Kwa hivyo naezasema natumia mfumo wa usalama wa vidole.